Mchezo ninaopenda zaidi katika olimpiki ni mbio za mita mia moja. Unavutia kwa sababu unaonyesha kasi. Nidhamu na maandalizi ya mda mrefu kwa sekunde chache tu za mashindano mchezo wa olimpiki niliofurahia sana ni mchezo wa olimpiki ya mwisho mchezaji ninayependa kumshabikia sana ni Usain Bolt kuona wanariadha wakijituma kwa kiwango cha juu, hunipa motisha na kunikumbusha umuhimu wa juhudi, uvumilivu na kujiamini hili kufikia malengo makubwa.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kuchukua muda kusoma, kuuliza maswali na kujaribu kuelewa kwa vitendo kile inachk jifunza. Pia napenda kusikiliza uzoefu wa wengine na kushirikiana nao. Kwani mara nyingi kuna ni fundisha njia mpya za kufikiria kwa ujumla ni naitajikuwa mkweli na mwenyehamu ya kujua kila wakati. Ila kujifunza za jambo jipya liwe sehemu ya kila siku yaangu.

Kama binadamu, ninajitaidi kukosasisha vyombo vyangu mara kwa mara kulingana na maitaji na teknolojia iliepo. Mara nyingi huangalia mara kwa mara ili kuhakikisha kile kitu kinafanya kazi vizuri na kufanya maboresho madogo kila inapohitajika. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kuepuka matatizo ya gafla na kuhakikisha napata matokeo bora kila siku.

Mara nyingi wikendi hupita kwa kupumzika na kufanya mambo ninayoyapenda. Uenda ni kusoma vitabu, kutembea enje au kutumia muda na familia na marafiki. Pia, napenda kutumia muda kupanga wiki hijayo au kujifunza jambo jipya. Kwa kawaida, wikendi ni nafasi yangu wa kujipatia nguvu, kufurahia maisha na kurudi kazini ukuana motisha zaidi.

Napenda kununua vitu mahali ambapo ninaweza kuona ubora, wa bidhaa na kupata huduma nzuri. Mara nyingi hupewa, mara nyingi hupenda maduka ya karibu au masoko wa jasiri ya mali kwani huwa na bidhaa halisi na uwezo wa kuzungumza na muuzaji. Pia, napenda maeneo yenye utulivu na mpangilio mzuri. Kwani, kunanifanya kununua kwa urahisi na kufurahia unachonunua.

Napenda kula ugali kwa sababu ni chakula cha asili, kinachoni panguvu na kinaendana na vyakula mbali mbali. Pia napenda jinzi ugali unavyoweza kushirikiana na mchuzi, wa mboga, nyama, samaki na kufanya mlo kuwa wa kutosheleza. Ni chakula kinachonifanya nijisikie vizuri na kunipa nguvu za siku mzima.

Nimewai kulima maratate na penda kazi ya kulima kwa sababu inanikaribisha kwenye asili na kunifunza uvumilivu na nidhamu. Pia unipafahari kuona matunda ya kazi yangu ya kikua na kustawi. Ingawa ni kazi ngumu ni ya kuridhisha na unifundisha sababu. Hunifundisha subira kazi ya pamoja na heshima kwa ardhi.

Napenda kusoma na kuandika kwa sababu vyote huchangia kukua kwangu kibinafsi. Kusoma, kuna nifungua mawazo mapya, kunipanua ufahamu na kunifundisha mambo tofauti. Kuandika kuna nisaidia kuelewa fikra zangu, kwa uwali na kuzukumbuka vizuri. Kwa hivyo, napenda kufanya vyote, kwa usawa. Kwani vinakamilishana na kunifanya nijisikie kuwa na unguvu za akili.

Ndiyo, napenda kufuata matukio ya kitaifa mara kwa mara, hii hunipahabari za dunia, kunipanua mtazamo wangu, na kunisaidia kuelewa jinsi mambo ya navyo athiri watu mbali mbali. Pia, napenda kuona mtazamo tafauti na mijadala inayotokea kwani kuna nisaidia kuwa na ufahamu mpana na kueka kushiriki mazungumzo kwa ufasaha.

Changamoto ni nazokumbana nazo kazini mara nyingi ni kupanda kupanga muda vizuri na kujishikilia kazi nyingi kwa wakati mmoja waKati mwingine pia kuna changamoto za mawasiliano au kutatua matatizo magumu yanayohitaji uvumilivu na ufahamu zaidi. Hata hivyo kila changamoto hunifundisha kitu kipya na kunisaidia kuboresha stadi zangu hivyo huwa ni fursa ya kukua na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Napenda kwenda maktaba mara kadhaa kwa mwezi kulingana na maitaji yangu ya kujifunza hau kusoma. Wakati mwingine huwa ni mara moja au mara mbili tu ikiwa ni naitaji kupata vitabu maalum au kufanya utafiti. Kila zihara hunisaidia kupata maarifa mapya, kupumzika akili na kuendelea kukuza ufahamu wangu.